Muziki wa amapiano na bongo flavor ndiyo unaotawala masikio ya vijana wengi kwa sasa. Mimi binafsi navutiwa na jinsi midundo hii inavyochanganya ladha za asili na za kisasa. Ikileta burudani ya kipekee na nishati inayowafanya vijana wote wa mitaani na vyuo vikuu kucheza bila kuchoka.

Sitasahau safari yangu ya mwaka wa elfu shirini kumi na saba kutoka nakuru kuenda bungoma tukiwa na familia yangu. Ninakumbuka vizuri jinsi tulivyo furahia manthari ya kijani kibichi njiani tukicheka na kula vitafunio hali ya hewa nzuri na uchangamufu wa ndugu zangu zilifanya safari hiyo kuwa ya kipekee sana.

Ninapo lala mahali pengine, usalama na usafi ndiyo mambo muhimu zaidi kwangu. Kinacho ni sumbua sana ni kelele za usiku na kitanda kisicho na starehe. Mimi huchagua mahali pa kukaa kwa kusoma maoni ya wageni walio pita na kugagua picha mtandaoni. Ili kuhakikisha kuna utulivu na mazingira safi kabla ya kufanya uamuzi wa kulala.

Mimi huwatunza wazee wetu nyumbani kwa upendo pamoja na wanafamilia wengine. Ili kutokosa dawa zao, mimi hutumia vikumbusho vya simu na kuziweka kwenye visanduku vya siku. Changamoto kubwa na ngumu zaidi ni pindi wanapo uguwa ghafla au kukabiliwa na mabadiliko ya kihisia na msongo wa mawazo yanayotokana na uzee.

Wakati wa mapumziko kazini, mimi hupenda kuondoka kwenye dawati langu na kutembea kidogo ili kunyoosha mwili. Mimi hunywa kikombe cha chai, kuzungumza na wafanyikazi wenzangu na kusikiliza muziki tulivu ili kupumzisha akili kabla ya kurejea tena kwenye majukumu yangu ya kazi.

Saa za msongamano, mimi ushuhudia foleni ndefu za magari na msongamano mkubwa wa watu wakigombania safiri. Joto kali na kelele huniletea uchovu mwingi sana ili kukwepa kero hii, mimi hutoka nyumbani mapema zaidi, asubuhi au kutumia njia za panya na pikipiki ili kufika, ninako kwenda kwa haraka na salama.

Mimi huita matunda haya mapera, lakini nilipozuru pwani niligundua wao huyaita mabarawa. Niligundua tofauti hii miaka mitano iliyopita, nilipo kwenda likizo. Tofauti za maneno katika lugha yetu ya swahili hunishangaza sana. Kwani neno moja linaweza kuwa na majina tofauti kulingana na eneo na utamaduni wa watu husika mbalimbali.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kusadidkika cha Shaaban Robert ambacho nilishauriwa kukisoma na mwalimu wangu wa kiswahili mimi hupenda hadithi hii ya kufikirika, kwa sababu ina mafunzo mazito ya kijamii. Muhusika ninayempenda zaidi ni karama, kwa sababu ya ujasiri na ukweli wake. Hakika, ningependa sana kusoma vitabu vingine vingi, vilivyo andikwa na mwandishi huyu muahiri.

Chumba changu cha kulala ni kidogo, lakini kina utulivu mkubwa. Kuta zake zina rangi ya samawati, inayotuliza akili. Kitanda changu ni laini na kina, ishibisha kwa raha na usingizi mzito kila usiku. Dirishani, mimi huona bustani nzuri ya maua. Kitu ninacho kipenda zaidi chumbani ni meza yangu ndogo ya kusomea vitabu.

Mimi hutumia simu yangu kutafuta majibu na nyenzo za masomo kupitia mtandao. Pia inanisaidia kuhudhuria madarasa ya mtandaoni na kujifunza kwa urahisi mahali popote. Ingawa simu inaushawishi wa kunipotezea muda kupitia mitandao ya kijamii. Nikitumia kwa nidhamu inakua zana bora sana inayoboresha na kurahisisha kiwango changu cha elimu.

Mimi humwambia mgeni, karibu chakula. Akikubali, yeye hujibu asante, niko tayari. Kama ameshiba, hukataa kwa adabu akisema, asante sana, lakini nimeshiba. Baada ya kula, yeye hunishukuru akisema, asante kwa chakula kitamu. Mungu akubariki. Mabadilishano haya huonyesha heshima na ukarimu wa dhati kati yetu wakati wa mlo.

Nyimbo zinanafasi kubwa sana maishani mwangu. Mimi hupenda kuimba nikiwa jikoni au nikitembea mtaani. Wimbo wangu upendwa ni wa injili unaonipa matumaini. Nikiimba mimi hujisikia mwenye amani tele, furaha ya moyoni na nguvu mpya za kukabiliana na changamoto zote za siku hapa duniani.

Zamani, uhusiano wa karibu na utulivu wa maisha ulikuwa bora zaidi. Sasa, teknolojia na fursa za haraka za kimaendeleo ni bora mno. Kama ningeweza, ningerudishia ushirikiano wa dhaati wa jamii za zamani ambapo watu walijali jirani zao kikweli. Hata hivyo, bado ninadhamini sana urahisi wa maisha ya sasa.

Mimi pia natumia yote mawili kila siku. Nyumbani na ofisini, mimi hutumia wifi kwa sababu ya kazi na mtandao usio na kikomo. Hata hivyo, nikiwa safarini au mtaani, mimi hutegemea data ya simu ili kuendelea kuwasiliana, kusoma ujumbe na kupata habari popote pale bila kukatiwa na mtandao.

Nikiwa njiani, mimi humsalimia mtu kwa kumwambia hujambo au sasa. Yeye hunijibu sijambo au poa sana. Mara nyingi, unasubiri na kuulizana kuhusu afya na familia kwa kifupi. Mazungumzo haya ya haraka huchukua takriban dakika moja au mbili tu lakini yanatosha kabisa kuonyesha heshima na kuimarisha urafiki wetu mtaani.

Mimi huongeza mboga za majani, matunda na maji mengi kwenye mlo wangu pia, mimi hupunguza sukari, mafuta na chumvi iliyozidi ili kulinda afya yangu. Mabadliko haya ya chakula hudumu maisha yangu yote kama mtindo wa kila siku. Kwani hunipa nguvu, kinga thabiti na afya njema ya muda mrefu.

Mimi hufua nguo nyumbani mara mbili kwa wiki, zaidi, wikendi. Baada ya kuziosha vizuri kwa mikono na sabuni, mimi huzianika kwenye kamba za nguo nje uwanjani, ili zikauke kwa upepo na mwanga wa jua. Kazi hii hufanywa na mimi mwenyewe, nikishirikiana na familia yangu, ili kueka nguo zetu safi wakati wote.

Mimi ningempeleka mgeni wangu mbuga ya Maasai Mara kushuhudia wanyama na utajiri wa asili. Ningempa chakula cha ugali, nyama choma na sukuma wiki. Ningependa ajisikie mwenye furaha, akaribishwe kwa upendo mkubwa wa Mkenya. Na aondoke akiwa na kumbukumbu zisizofutika za uzuri na utamaduni mzuri wa nchi yetu.

Mimi hupenda kunywa supu ya ng'ombe asubuhi kabla ya kuanza kazi. Inapikwa kwa kuchemsha mifupa, nyama, tangawizi na viungo kwa masaa kadhaa. Supu hii inauzwa katika hoteli za mtaani na mikahawa ya karibu. Mimi hunywa saa mbili asubuhi ili kunipa nguvu na uchangamfu siku nzima.

Mimi hutumia simu yangu masaa manne kila siku. Hasa programu za WhatsApp na YouTube. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ndogo sana ya kibonyezo. Leo hii simu hunisaidia sana kuwasiliana, kufanya kazi na kujifunza vitu vipya. Mimi hupendelea kuzima simu yangu siku, ninapotaka kulala ili kupata mapumziko tulivu.